Najihisi vizuri kuhusu wasilisho. Najiamini kwa sababu nimejiandaa mapema nimeelewa mada vizuri na niko tayari kujibu maswali pia ninaona ni fursa nzuri ya kushiriki mawazo na kujifunza zaidi kutoka kwa wengine nilio nao.

Ndiyo, napenda kupaka rangi kwa sababu ni njia nzuri ya kuonyesha ubunifu na kupunguza msongo wa mawazo. Na kwa hiyo, rangi kupaka rangi huniweza kutoa picha halisi ya mambo yaliyopo mawazoni mwangu.

Kila asubuhi nikiamka nashukuru Mungu kwa siku mpya, kisha najipanga kimawazo kwa kuangalia majukumu ya siku. Baadaye najiandaa taratibu nipate kifungua kinywa, chepesi na kusoma habari za ujumbe muhimu mtandaoni kabla ya kuanza shughuli za siku.

Napenda kufanya mambo yanayounda hisia za pamoja na furaha na familia yangu. Kwa mfano, tunapenda kula pamoja, kuzungumza kuhusu siku zetu na kucheza michezo ya mezani au yanje. Pia, mara kwa mara, tunapenda kutembelea maeneo ya kuvutia au kufanya picnic, ili kufurahia wakati pamoja na kuimarisha uhusiano. Hizi ni njia nzuri za kushirikiana, kucheka na kujenga kumbukumbu nzuri.

Mara kwa mara, mimi huweza kucheza na dada yangu mdogo. Hii inatuwezesha kuboresha uhusiano, kati yetu sisi wawili, unaweza kuboresha kuelewa. Nakwetu na kupitia michezo kidogo, tunaweza kukua kiakili, kukua kimisuli na kuweza kuboresha afya.

Kipindi cha televisheni ninachokipenda ni vipindi vya makala. Napenda vipindi hivi sababu hunipa maarifa mapya kuhusu dunia, historia, sayansi na maisha ya watu mbalimbali. Pia, hunisaidia kufikiria kwa kina na kupanua kupanua mtazamo wangu kuhusu maswala tofauti badala ya kuburudika tu.

Juisi ya matunda ninayoipenda zaidi ni juisi ya machungwa safi napenda kwa sababu inaladha ya asili, ni tamu kidogo na yenye ukali kwa asidi. Na pia nichenye vitamini si nyingi zinazo ongeza nguvu na afya.

Ndiyo, napenda muziki wajadi. Napenda jinsi unavohusisha utamaduni, historia na hadithi za jamii. Muziki wa jadi hutoa hisia za furaha, utulivu na mara nyingine huzidi kuamsha kumbukumbu nzuri za utoto pia napenda kupiga au kucheza baadhi ya midundo ya jadi wakati mwingine kwasababu hunipa furaha kuunganisha na mizizi ya kitamaduni.

Ili kuweka afya nzuri, mimi hufanya mambo kadha muhimu kila siku. Kwanza, nakula chakula bora na chenye lishe. Hii ni baadhi ya vitu kama mboga, matunda, protini na vyakula vyenye. Afya badala ya vyenye sukari nyingi na mafuta mingi. Nafanya mazoezi mara kwa mara. Hii inaweza kuwa kutembea kukimbia au mazoezi ya nyumbani. Ili mwili uwe na nguvu na moyo uwe na afya. Na kunywa maji ya kutosha, hii husaidia mwili kushughulikia metaboli na kuzuia uchovu. Na pumzika na kulala ya kutosha, kupata usingizi wa kutosha kuna saidia akili na mwili kufanya kazi vizuri. Na tano, na weza kuthibiti msongo wa mawazo kwa kutumia muda wa kupumzika, kusoma au kufurahia, na kunapunguza msongo na kuimarisha afya ya akili.